Wakati ninapohisi wasiwasi, huwa najitahidi kwanza kujituliza ili kuepuka kufanya maamuzi ya haraka. Kitu cha kwanza, ninachofanya ni kuvuta pumzi ndefu na kutoa taratibu jambo lilanonisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Pia hujitenga kwa muda na kelele au watu wengi ili nipate nafazi ya kufikiri kwa utulivu. Mara nyingi, mimi husikiliza mziki laini au kusoma kitabu. Kwani hunisaidia kuondoa mawazo mabaya na kunipa faraja. Vile vile mimi hujaribu kuzungumza na mtu ninayemuamini kama rafiki au mwanafamilia. Kwa sababu kushiriki hisia hunisaidia kupunguza mzigo wa moyoni. Wakati mwingine hufanya mazoezi mepesi kama kutembea au kuendesha baisikeli ili kutoa mawazo yaliyokusanyika kichwani. Pia mimi hujiambia maneno ya kujitia moyo na kujikumbusha kuwa changamoto ni sehemu ya maisha na hupita. Kwa ujumna, ninapokumbwa na wasiwasi, mi hujitahidi kukabiliana nao kwa njia chanya na chanye afya ili niendelee kuwa na amani ya akili na moyo.

Nisaidia kuelewa mitazamo tofauti ya watu kuhusu maswala mbali mbali. Naposoma maoni. Kupata nafasia kujifunza mambo mapia. Kujifunza mambo mapia. Kuona jinsi watu wanavyo fikiri kulingana na uzwefu wao wa maisha. Maoni mtandauni hunisaidia pia kufanya maamuzi bora. Asa ninapotaka kununua bidha. Kuchagua huduma fulani au kuelewa habari fulani kwa undani zaidi. Hata hivyo huwa makini sana ninaposoma ni kwa sababu si maoni yote huwa ya kweli au yenye nia njema. Watu wanaotoa maoni ya chuki unapotoshaji au kejeli jambo ambalo linaweza kuwathiri hisia za wengine. Kwa sababu hiyo nini kujaribu kuchuja maoni ninaosoma na kuchukua yale yenye hoja nzuri na maadili. Kwa ujumla kusuma mauni mtandaoni ni jambo linalo ninalolipenda kwa hua, unipanulia mawazo, unijenga kielimu, na unisaidia kuelewa jamii ya kidigitali kupa na zaidi. Mradi tu nifanya hivyo kwa busara na tahathari.